Napenda kununua vitu sehemu ambazo nipo, hakika, ubora, bei nzuri na huduma nzuri kwa wateja. Mara nyingi napendelea kununua sokoni au madukani ya karibu kwa sababu napata fursa ya kuona bidhaa moja kwa moja, kuuliza maswali na hata kujadiliana bei. Hali hii hunifanya nijiskie nimerithika zaidi kwa sababu najua kile ninacho nunua na thamani ya pesa yangu. Kwa bidhaa za kila siku kama chakula, matunda au mboga, soko la karibu ndilo na lopenda zaidi. Sokoni kuna bidhaa mbichi, bei nafuu na pia kuna mawasiliano ya kirafiki na wauzaji Napenda mazingira ya soko kwa sababu yana uhai, watu wanazungumza na kuna hisia jamii inavyoshirikiana.